Ndiyo, ninagawanya taka zangu kwa kuziweka kwenye vijikaratasi mbalimbali ili kugawanya zile za plastiki, za chuma vilevile taka za jikoni inawezesha urahisi wa kuweza kuzitupa.